Mimi nakunywa maji glasi tano kwa siku kiasi hiki hunisaidia kufanya mwili wangu ufanye kazi vizuri na kunifanya nijisikie mwenye nguvu siku nzima. Maji husaidia katika mmenyenyo wa chakula kusafisha virutubisho mwilini na kuondoa uchafu kupitia jasho na mkojo. Pia, kunywa maji ya kutosha hunisaidia kuepuka uchovu na majibmingi ya maumivu ya kichwa. Hasa wakati nafanya kazi au masomo. Ninapokunywa maji mara kwa mara ngozi yangu hubaki laini na afya yangu huimarika. Ninaepuka sana kuenda hospitali kwa sababu ya kunywa maji. Ni muhimu tunywe maji na hasa maji yaliyo safi ingawa glasi tano ni kiwango kinachofikia kwa sasa. Ninajitahidi kuongeza kiasi. Taratibu hasa wakati wa joto na ninapofanya kazi nzito ili kuendelea kuimarisha afya yangu. Sote tunye maji.

Ningependa kujifunza kushona, kushona nguo na kushona mikeka, nguo za uzi kwanza. Kushona kuna nipa ujuzi wa kipekee wa mikono. Kujua kushona kuna maanisha ninaweza kutengeneza vitu vyangu mwenyewe. Kama mikeka ya nyumbani, nguo za kawaida, au nguo za uzi na za sherehe. Hii inaniwezesha kuwa huru, sii lazima kununua kila kitu sokoni. Pili, kushona ni ufundi wa sanaa. Unaposhona mikeka au nguo za uzi. Unakuwa nafasi ya kuonyesha ubunifu na mtindo wako binafsi. Jambo linalofanya nifurahie kazi hiyo zaidi pia kushona kunanifundisha nidhamu uvumilivu na umakini. Zaidi, ujuzi huu ni sehemu ya utamaduni wetu, mikeka, nguo za uzi. Ni sehemu ya uridhi wa utamaduni na kujua kushona kuna saidia kuhifadhi na kuendeleza mila.

Ndiyo, ninavaa saa. Kufaa saa ni muhimu kwangu kwa sababu inaisaidia kujua muda kila wakati na kupanga shuguli zangu za kila siku. Ninapo vaa saa, sihitaji kuangalia simu kila mara, ilinanifanya nijisikie msikivu na mwenye mapangilio mazuri. Zaidi saa pia ni vipengele vya mutindo inaweza kufanya mwonekano wangu huwe wa kufutia na kuonyesha kwamba ninajali usalama. Nidhamu na mtiindo, ninaweza kufanya saa shuleni, nyumbani au wakati wa michezo, kila mara hufanya nijisikia tayari na mwenye mpangilio. Saa inafanya mpangilio wangu uwe mzuri. Saa inavutia asaa inapovaliwa mkononi na inafanya watu wakuheshimu zaidi kwa kifupi kuvaa saa unisaidia kusimamia muda. Kuonyesha watu kuwa nina nidhamu na mtindo.

Binafsi, napenda kusikiza muziki wa R&B kwa mabano, rhythm and blues kwa kizungu. Napenda aina hii ya muziki kwa sababu unaenda pole pole, unafurahisha na unatoa hisia za utulivu. Muziki wa R&B unanisaidia kupumzika baada ya sekunde shuleni na nyumpani. Mara nyingi husababisha kujiuliza kuhusu maisha na hisia na mapenzi. Zaidi R&B hunipa furaha na msisimko kidogo kwa maneno na midundo yake inayounganisha hisia na rithim nzuri. Muziki huu hunifundisha kuheshimu mashairi na maneno ya maana sio tu midundo ya kucheza. Nasikiza rnb ili kupumzika, kufurahia na kupata msukumo wa kihsia mzuri.